Ndio, napenda kusikiliza redio. Sana sana mimi husikiliza redio. Kwa redio husikiliza sana sana mpira. Sana sana kwa redio inayoitwa radio Citizen. Radio Citizen ina matangazo mazuri. Pia mpira wao hutangaza mpira wao vizuri sana. Kwa hivo radio ni kyombo sana muhimu cha utangazaji na mawasiliano. Kwa radio ni zuri sana.

Hmm, kuangalia hisabati, ndiyo napenda hisabati kwa sababu hisabati ni somo lingine nzuri sana. Japo nikua naipenda sana sana nikiwa katika pale katika shule. Lakini bado napenda hisabati mpaka wa leo kwa sababu hisabati ndiyo hukuelekeza na pia utajua hesabu za vitu vyako na hesabu za hela zako pia.

Ndiyo unapenda kulima bustani yajua pahala ambapo unalima bustani unakuza mawe yako na pia ukilima bustani pia unaeza kuza mimea midogo midogo ilo mimeo pia itakupatia chakula na pia pale unapokuza maua maua pia husaidia katika mazingira na husaidia kunasifisha hewa kama ukulima bustani ni jambo lingine nzuri na mimi hulipenda sana.

Mimi ujuzi ambao ningependa kushiriki ni ujuzi wa kutengeneza vitanda, viti na vitu vingine kama hivi vya ambao. Pia ningependa kueleza kuwa ujuzi huu ni muhimu kwangu kwa sababu pia unahela sana. Kwa hivo kima pato ujuzi huo utanisidia kupata mapato mazuri. Alafu kama nimewayi kujaribu kujifunza ujuzi ya nimejaribu hapo awali mpaka sasa hivi ni mimi najifunza. Alafu kama ningependa jinsi utakavyo jifunza Kwa jinsi ya kujifunza nilisha jifunza kitambo kutokana rafiki yangu moja aliye nifunza Alafu sasa hivi nishaanza ujuzi huu tayari kwa hivo wakati mwafaka ndo huu bado.